Ndiyo, ninahifadhi kitu cha dhamani. Na kwa mtazamo wangu, kila mtu ana kitu fulani anachokiona kuwa cha dhamani sana katika maisha yake. Kitu cha dhamani haki lazimiki kuwa pesa au mali kubwa peke. Kinaweza kua kitu cha kihisia, kumbukumbu au hata tabia njema. Nitafafanua maana ya kuhifadhi kitu cha dhamani. Aina vya vitu vinavyoweza kuwa vya dhamanj kwa nini ni muhimu kuhifadhi na jinsi vinavyohifadhiwa. Kwanza kabisa, kuhifadhi kitu cha dhamani maana yake ni kukilinda, kukitunza na kuhakikisha hakiharibiki au kupotea. Kitu cha dhamani kinaweza kuwa cha kimwili kama cheti cha masomo, picha za familia, simu au pesa. Pia, kinaweza kuwa kisicho cha kimwili kama elimu, muda, afya, au mahusiano mazuri na watu wengine. Mimi binafsi, ninaifadhi vitu vyote hivi kwa njia tofauti kulingana na umuhimu wake. Miongoni mwa vitu vya dhamani inavyo hifadhi, ni nyaraka muhimu kama vyeti vyakuzaliwa, vyeti vya masomo na vitambulisho. Hivi ni vitu ambavyo vinaweza kuhitajika wakati wowote katika maisha. Kwa mfano, unapohitaji kuomba kazi, masomo ya juu au huduma flani, nyaraka hizi ninaweza kuziweka mahali salama. Mara nyingi katika faili maalum au draw iliofungwa. Ili nisipotezi au kuharibu, pia ninaweza kuwa na nakala za kidigitali kwa tahadhari ya ziada. Kitu kingine cha dhamani ninachohifathi ni kumbukumbu za familia na marafiki, kama vile picha za zamani au zawadi nilizopokea. Vitu hivi vina dhamani ya kihisia kwa sababu vinanikumbusha watu ninawapenda au matukio muhimu katika maisha yangu. Ingawa haviwezi kuwa na dhamani kubwa kifedha vina dhamani kubwa moyoni. Ninavihifathi kwa uangalifu ili viendele kudumu kwa muda mrefu. Pia, elimu na marifa ni kati ya vitu vya dhamani ambavyo nina vidhamini na nina vihifathi. Elimu ni kitu ambacho hakuna mtu anayeweza kunikoponya. Nina hifathi kwa kusoma kwa bidi, kufanya mazoezi ya kila siku, na kujifunza kile ninachoweza kujifunza, na kutumia marifa hayo kwa njia chanya. Elimu hunisaidia kufanya maamuzi bora, kujitegemea, na kuchangia maendeleo ya jamii. Ndiyo maana naichukulia kama hazina ya maisha. Vile vile muda ni kitu cha dhamani sana amabacho ninajaribu kuhifadhi vizuri. Muda ukipita haurudi tena. Hivyo ninajitahidi kuutumia kwa busara. Ninapanga ratiba zangu ili nipate muda wa kusoma kufanya kazi kupumzika na kua na familia kwa kufanya hivyo ninaepuka kupoteza muda katika mambo yasiyo ya manufaa na badala yake nautumia kujijenga na kusaidia wengine. Sababu kuu ya kuhifadhi vitu vya zamani ni kuhakikisha maisha yanakuwa na mpangilio, usalama na maana. Unapohifadhi vitu vyako vizuri, unaepuka hasara, nsongo wa mawazo na majuto. Pia, kuhifathi vitu vya dhamani kuna fundisha nidhamu, wajibikaji na heshima kwa kile unachonacho. Tabia hii ni muhimu sana hasa kwa vijana kwa sababu huwasaidia kuwa watu makini na wenye mwelekio mzuri wa maisha. Kwa kumalizea, ndiyo nina hifadhi kitu cha dhamani na ninaamini kila mtu anapaswa kufanya hivyo. Vitu vya dhamani hutofautiana kati ya mtu na mtu lakini umuhimu wake ni ule ule. Kwa kuhifadhi vizuri, tunajilinda, tunajijenga na tunaweka msingi imara wa maisha bora ya baadaye.

Ninaweka neno siri salama kwa njia mbali mbali. Kwa sababu neno siri ni kinga muhimu sana ya taarifa binafsi. Akaunti za mtandaoni na hata usalama wa kifedha katika dunia ya leo ya teknolojia, watu wengi hutumia simu, barua pepe, mitandao ya kijamii na huduma za benki mtandaoni. Bila neno siri salama, mru anaweza kuingia kwenye akaunti zako kiurahisi na kusababisha hasara kubwa. Ndiyo maana, ninaweka neno siri langu kwa umakini na kufuata kanuni maalumu za usalama. Kwanza kabisa, ninachagua neno siri lenye mchanganyiko wa herufi, namba na alama maalumu. Neno siri dhaifu, kama kutumia jina lako, tarehe ya kuzaliwa, au neno rahisi kama moja mbili tatu nne tano, au neno password ni rahisi sana kukisiwa. Mimi hutumia herufi kubwa na ndogo, nambari, pamoja na alama kama vile, star, au mchanganyiko huu hufanya neno siri kuwa gumu kuvunjwa na watu wasio kua na ruhusa. La pili, ninahakikisha neno siri langu ni refu vya kutosha. Neno siri refu huwa salama zaidi kuliko fupi. Kwa kawaida, ninatumia neno siri lenye angalau herufi nane hadi herufi kumi na mbili. Herufi, hufanya iwe ngumu kwa programu au watu wanaojaribu kubashiri neno siri kulipata kwa urahisi. Kadri neno siri linavyo kuwa refu, ndivyo usalama wake unaongezeka. Tatu, situmii neno siri lile lile kwenye akaunti zote. Hili ni jambo muhimu sana. Ikiwa mtu atapata neno siri lako moja, ataweza kuingia kwenye akaunti zako zote kama umetumia neno siri hilo hilo. Kwa hiyo, mimi hutumia neno siri tofauti kwa barua pepe, mitandao ya kijamii na akaunti za kifedha. Ingawa inaweza kuwa changamoto kukumbuka maneno siri mengi, njia hii hulinda zaidi, dhidi hatari ya udukuzi. Jambo la nne, sibadilishi neno siri langu kwa watu wengine. Nenosiri ni siri binafsi. Hata marafiki au wanafamilia, hawapaswi kujua neno siri lako. Isipokuwa pale i apokuwa lazima sana kwa muda mfupi. Pia, ninaepuka kuandika neno siri langu waziwazi kwenye daftari, simu au karatasi zinazoweza kuonekana na watu wengine. Hii husaidia kuzuia mtu kuliona au kulitumia bila ithini yangu. Tano, ninabadilisha neno siri mara kwa mara. Kubadilisha nenosiri husaidia kuongeza usalama. Hasa kama kuna uwezekano kwamba, neno siri la zamani lilijulikana na mtu mwingine. Mimi hubadilisha neno siri bada ya muda fulani au pale ninapohisi akaunti yangu iko hatarini. Tabi hii, hunifanya nijisikie salama zaidi ninapotumia huduma za mtandaoni. Vile vile, hutumia uthibitisho wa ziada wa usalama pale inapowezekana. Kama vile nambari ya siri, inayotumwa kwenye simu au barua pepe. Njia hii kumaanisha kwamba, hata kama mtu atapata neno siri langu, bado atahitaji uthibitisho wa pili ili kuingia kwenye akaunti. Hii ni njia nzuri sana ya kuongeza ulinzi wa taarifa binafsi. Kwa kumalizia, kueka neno siri salama ni jukumu la kila mtu. Anaehusika na teknolojia. Mimi naweka neno siri salama kwa kuchagua mchanganyiko sahihi wa herufi, kuepuka maneno rahisi, kutumia neno siri moja, kutotumia neno siri moja kila mahali, kulihifathi kwa siri, na kubadilisha mara kwa mara. Kwa kufanya hivyo, ninajilinda dhidi ya wizi wa taarifa na kuhakikisha usalama wa maisha yangu kwenye eneo la digital. Neno siri salama ni ngao muhimu katika dunia ya kisasa na halipaswi kuchukuliwa kwa wepesi.

Napendelea mfumo wa simu wa Android na ninauchagua kwa sababu mbalimbali zinazohusiana na urahisi wa matumizi, unyumbufu na uwezo wake wa kukidhi mahitaji tofauti ya watumiaji. Mfumo wa simu ni sehemu muhimu sana ya maisha ya kila siku kwa sababu tunautumia kwa mawasiliano, kazi, masomo na burudani. Hivyo basi, kuchagua mfumo unaokufaa ni jambo la msingi. Kwanza kabisa, Android ni mfumo unaotoa uhuru mkubwa kwa mtumiaji. Napenda ukweli kwamba, ninaweza kubadilisha mwonekano wa simu yangu kwa urahisi, kuanzia mandhari, ikoni, hadi mpangilio wa skrini. Uhuru huu unafanya nijisikie kuwa na nina udhibiti kamili wa kifaa changu kulingana na mapendeleo yangu binafsi. Kwa mfano, ninaweza kupakua programu kutoka Google Play, pia kutoka vyanzo vingine vinavyoaminika, jambo ambalo huongeza chaguo langu. Pili, Androidi inapatikana kwenye simu za aina na bei mbali mbali. Hii ni faida kubwa kwa sababu kila mtu ana uwezo tofauti wa kifedha, kuna simu za Android za bei nafuu, lakini zenye uwezo mzuri, na pia zipo za gharama ya juu zenye teknolojia ya kisasa. Hivyo, mfumo huu unawafikia watu wengi zaidi. Tofauti na mifumo mingine inayopatikana kwenye vifaa vya gharama kubwa pekee yake. Jambo la tatu, urahisi wa kuunganisha androidi na vifaa vingine hunifanya niipende zaidi. Androidi inaendana vizuri na kompyuta, televisheni janja, saa janja, na vifaa vingine vya kielektroniki. Naweza kuhamisha faili kutoka kwa urahisi, kushiriki interneti, au kutumia programu moja kwenye vifaa vyote, tofauti bila usumbufu mkubwa. Hii ni muhimu hasa kwa mtu anayehitaji kutumia simu kwa kazi na mawasiliano kwa wakati mmoja. La nne, androidi ina programu nyingi sana. Zinazokidhi mahitaji ya elimu, biashara, burudani na mitandao ya kijamii. Kuna programu za kujifunza, kufanya kazi mtandaoni, kupanga ratiba na hata kudhibiti fedha. Programu hizi hunisaidia kuongeza tija na kuokoa muda. Pia programu nyingi zinapatikana bure au kwa gharama nafuu. Jambo linalofanya mfumo huu uwe rafiki wa watumiaji wengi. Jambo la tano, mfumo wa androidi unaboreshwa mara kwa mara ili kuongeza usalama na utendaji. Ingawa watu wengi husema androidi ina changamoto za usalama kwa maoni yangu. Ukitumia kwa uangalifu, kama kusasisha mfumo mara kwa mara na kupakua programu kutoka vyanzo salama, androidi huwa salama vya kutosha. Pia, inatoa chaguo nyingi za kuweka nenosiri, alama ya kidole, au utambuzi wa uso, jambo linaloongeza ulinzi wa simu. Zaidi ya hayo, Androidi ni rahisi kujifunza kutumia. Hata kwa mtu anayeanza kutumia simu janja kwa mara ya kwanza, menu zake ni wazi, mipangilio iko wazi, na msaada wa mtandaoni unapatikana kwa wingi. Hii hufanya iwe rahisi kutatua matatizo madogo bila kukuhitaji msaada wa kitaaluma mara kwa mara. Kwa kumalizia, napendelea mfumo wa simu ya androidi kwa sababu ni rahisi kutumia, una unyumbufu mkubwa, unapatikana kwa gharama tofauti, na una programu nyingi zinazosaidia maisha ya kila siku. Ingawa mifumo mingine pia ina faida zake, Android inanifaa zaidi kutokana na mahitaji yangu ya mtindo wa maisha. Kwa hiyo, kwangu, Android tu si mfumo wa simu bali ni chombo muhimu kinachosaidia kuwasiliana, kujifunza na kufanya kazi kwa ufanisi katika dunia ya sasa.

Nikizungumza kuhusu timu bora ya mpira wa kiragbi wa kimarekani, watu wengi duniani ukubaliana kwamba New England Patriots ni miongoni mwa timu bora kabisa katika historia ya mchezo huo. Ingawa kuna timu nyingine kubwa na zenye mafanikio, Patriots imeacha alama ya kipekee kutokana na mafanikio yake nidhamu na mchango wake katika kukuza mchezo wa mpira wa kiragbi wa marekani. Kwanza kabisa, New England Patriots ni timu iliopata mafanikio makubwa kwa muda mrefu. Timu hii ilianzishwa mwaka wa elfu moja na mia tisa na hamsini na tisa na hushiriki katika ligi maarufu ya NFL. Umaarufu wake, uliongezeka sana kwanzia mwaka wa elfu mbili. Ilipo anza kushinda mataji mengi ya Super Bowl. Super Bowl ni mashindano ya juu kabisa katika mpira wa kiragbi wa marekani na kushinda mara nyingi ni ishara ya ubora wa hali ya juu. Sababu kubwa iliofanya Patriots, iwe timu bora ni uongozi imara wa kocha Bill Bellick wa miaka mingi. Kocha huyu alijulikana kwa nithamu kali, mipango madhubuti ya mchezo na uwezo wa kuwanoa wachezaji wake vizuri. Chini ya uongozi wake, timu iliweza kushinda hata pale ilipokosa wachezaji nyota. Jambo linaloonyesha kuwa nguvu ya timu haiku tegemea mtu mmoja pekee bali mfumo mzima. Pia, mchango wa mchezaji maarufu Tom Brady uliifanya Patriots kuwa timu ya kipekee sana. Tom Brady anachukuliwa kama mmoja wa wachezaji bora kabisa kuwai kucheza mpira wa kiragbi wa kimarekani. Aliongoza Patriots kushinda mataji mengi ya Super Bowl na aliweka rekodi nyingi. Uongozi wake uwanjani utulivu wake katika nyakati ngumu na bidii yake vilikuwa mfano mzuri kwa wachezaji wengine. Mbali na ushindi, New England Patriots inajulikana kwa nidhamu na mshikamano wa timu. Wachezaji wake walifundishwa kuweka masilahi ya timu mbele ya masilahi ya binafsi. Hakukuwa na ubinafsi uliopitiliza bali kila mchezaji alijua jukumu lake na kulitekeleza kwa bidii. Hii ni moja ya msingi muhimu ya mafanikio katika mchezo wa timu. Vile vile, timu hii ina mashabiki wengi sana duniani. Mashabiki huipa timu hamasa kubwa wakati wa mchezo ya nyumbani na hata ugenini. Uugwaji mkono huu huwapa wachezaji nguvu ya ziada ya kupambana hadi mwisho wa mchezo. Pia Patriots imekuwa mfano kwa vijana wengi wanaopenda mpira wa kiragbi wa kimarekani na wanaotamani kucheza kitaaluma siku zijazo. Hata hivyo ni muhimu kusema kwamba kuna timu nyingine bora pia kama Pittsburgh Steelers, Dallas Cowboys, San Francisco 49ers na Kansas City Chiefs kila timu inahistoria, mafanikio na wachezaji wake mahiri. Lakini kile kina chokifanya New England Patriots ijitokeze zaidi ni udhabiti wake wa kushinda kwa kipindi kirefu, si kwa msimu mmoja tu, bali kwa miaka mingi mfululizo. Kwa kumalizia, New England Patriots inaweza kusema kuwa timu bora ya mpira wa kiragbi wa kimarekani kutokana na mafanikio yake makubwa, uongozi bora, wachezaji mahiri na mshikamano wa timu. Mafanikyo yake yameacha historia isiofutika katika mchezo huu na yamechangia pakubwa katika kufanya mpira wa kiragbi wa kimarekani upendwe zaidi duniani. Timu hii ni mfano mzuri wa jinsi nithamu, juhudi na ushirikiano vinavyoweza kuleta ushindi ambao ni wa kudumu.

Nguvu zangu kazini ni nyingi na zinanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kwa uwajibikaji na kwa matokeo mazuri. Kila mtu ana uwezo na vipaji tofauti na kutambua nguvu zako kazini ni jambo muhimu kwa maendeleo ya mtu binafsi na ya taasisi kwa ujumla. Nitazieleza nguvu zangu kuu kazini namna zinavyo nisaidia na kwa nini ni muhimu katika mazingira ya kazi. Kwanza kabisa, nguvu zangu kazini kubwa ni nithamu na uwajibikaji. Ninahakikisha nafanya kazi zangu kwa wakati na kwa kufuata melekezo niliyopata. Nikiwa nimepewa jukumu, nalichukulia kwa uzito na najitahidi kukamilisha kwa ubora unaotarajiwa. Nithamu hunisaidia kuepuka uzembe, kuchelewa na kufanya kazi kwa pupa bila mpangilio. Pili, nina uwezo mzuri wa kupanga kazi kwa muda, kazini mara nyingi kuna majukumu mengi yanayohitaji kukamilishwa kwa wakati mmoja. Mimi huandaa ratiba ya kazi, kueka vipaumbele na kuhakikisha kila jukumu linapata muda wake, uwezo huu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza ufanisi kwa sababu kila kitu kinafanyika kwa mpangilio. La tatu, nguvu nyingine ni mawasiliano mazuri. Nina uwezo wa kuwasiliana kwa heshima na uwazi na wakubwa, wenzangu na hata wateja. Mawasiliano mazuri husaidia kuepusha migongano, kuongeza ushirikiano na kuhakikisha kila kitu na kila mtu anaelewa majukumu yake. Pia, nina uwezo wa kusikiliza mawazo ya wengine na kuyazingatia kabla ya kutoa uamuzi. Jambo lingine, ninajifunza haraka na niko tayari kujifunza mambo mapya. Katika mazingira ya kazi, yanayobadilika kila mara. Uwezo wa kujifunza ni nguvu kubwa. Sihofii mabadiliko au teknolojia mpya, badala yake, ninazichukulia kama fursa ya kujiongezea ujuzi. Tabia hii hunisaidia kubaki kuwa mfanya kazi muhimu na wa kisasa. Jambo lingine, nina uwezo wa kufanya kazi kwa ushirikiano na timu. Najua kuwa mafanikio ya kazi nyingi hutegemea ushirikiano wa watu wengi. Mimi huheshimu mawazo ya wenzangu, hutoa msaada pale inapohitajika na kuchangia mawazo yangu kwa lengo la kufanikisha kazi ya pamoja. Ushirikiano hujenga mazingira mazuri ya kazi na huongeza matokeo chanya. Jambo la sita, nina uvumilivu na uwezo wa kufanya kazi chini ya shinikizo. Kuna nyakati kazi huwa ni nyingi au muda kuwa mchache. Katika hali kama hizo, najitahidi kubaki mtulivu, kuzingatia kilicho muhimu na kutatua changamoto bila kukata tamaa. Uvumilivu, hunisaidia kuhakikisha kazi inaendelea hata kama mazingira ni magumu. Mwisho kabisa, ninajithamini na niko tayari kurekebisha makosa. Ninatambua kuwa, hakuna mkamilifu. Ninajitathmini matokeo yangu na ninapokosea niko tayari kukubali kosa. Kujifunza kutokana na hilo kosa na pia kuboresha utendaji wangu wa kazi. Tabia hii, hunisaidia kukua kitaaluma na kuwa mfanya kazi bora zaidi kila siku inavotokea. Kwa kumalizia, nguvu zangu za kazini huwa ni nithamu, uwajibikaji, uwezo wakupanga mawasiliano, mazuri, uwezo wa kua tayari kujifunza, ushirikiano, uvumilivu na kujitathmini. Nguvu hizi hunisaidia kutekeleza majukumu yangu kwa ufanisi na kuchangia mafanikio ya taasisi ninayoifanyia kazi. Ninaamini kwamba, kwa kutumia nguvu hizi ipasavyo, ninaweza kuleta mchango chanya na wa kudumu katika mazingira yoyote ya kazi.

Ndiyo, napenda kuogelea. Na ninaiona kuogelea kama moja ya shuguli, muhimu sana kwa afya, burudani, na ustawi wa mwili na akili. Kuogelea, si mchezo wa kawaida tu, bali ni mazoezi kamili ya nayohusisha karibu sehemu zote za mwili. Nitazungumzia kwa kina kwanini napenda kuogelea, faidazake, na umuhimu wake katika maisha ya kila siku. Kwanza kabisa. Kuogelea hunipa burudani na kunituliza akili. Maji ya nauwezo wakumpa mtu utulivu wakipekee. Ninapoingia majini na kuanzia kuogelea. Nahisi kama mawazo ya msongo, wakazi na changamoto za maisha ya naweza kupungua. Kuogelea hunisaidia kupumzika kisaikolojia na kunifanya nijisikie mwenye furaha na nguvu mpya. Lapili, kuogelea ni mazoezi bora ya mwili nzima. Wakati wa kuogelea, mikono na miguu, mgongo, tumbo na hata mapafu hufanya kazi kwa pamoja. Hii husaidia kuimarisha misuli, kuongeza stamina na kuboresha mzunguko wa damu. Tofauti na mazoezi mengine, kuogelea hakuchoshi viungo vya mwili kwa sababu maji hupunguza uzito wa mwili. Hivyo ni salama hata kwa watu wenye matatizo ya viungo. Jambo la tatu, kuogelea hunisaidia kudumisha afyanjema, hupunguza hatari ya magonjwa ya moyo, husaidia kuthibiti uzito, na huboresha uwezo wakupumua. Pia, kuogelea huimarisha kinga ya mwili na kunifanya nijisikie mchanga mfu kwa muda mrefu. Kwa watu wanaokaa muda mrefu kazini au darasani, kuogelea ninjia nzuri ya kujirejeshea nguvu za mwili. Jambo lingine, kuogelea nishugli ya kijamii na ya kujifunza. Mara nyingi kuogelea hufanyika kwenye mabwabwa au maeneo yenye watu wengine. Hii hutoa fursa ya kukutana na watu wapya, kujifunza mbinu tofauti za kuogelea na kushirikiana katika mashindano au mazoezi ya pamoja. Pia ni ujuzi muhimu sana wa maisha kwa sababu humsaidia mtu kujilinda endapo atajikuta kwenye hatari ya maji. Kuogelea hunijengea ni thamu na kujiamini pia. Ili kuogelea vizuri, unahitaji mazoezi ya mara kwa mara, uvumilivu na umakini. Kadri ninavyoendelea kuboresha ujuzi wangu, ndivyo ninavyojenga kujiamini zaidi. Kuona maendeleo yako mwenyewe, nijambo linalotia moyo na kukuza mtazamo chanya wa maisha. Hata hivyo, napenda kusisitiza kwamba, usalama wakati wakuogelea ni muhimu sana. Ninapenda kuogelea katika maeneo salama, yenye walinzi wa kuogelea na kufuata kanuni zote za usalama. Pia, ninahakikisha sijali au kuogelea peke yangu katika maeneo ya hatarishi. Hii hunifanya, nifurahie kuogelea bila hofu au hatari zisizo za lazima. Kwa kumalizia, ndiyo, mimi napenda kuogelea sana. Kwa sababu ni chanzo cha afyanjema, utulivu wa akili, kuogelea kuna leta burudani, na pia huleta ujuzi muhimu wa maisha. Kuigelea, hunisaidia kuwa na mwili wenye nguvu, akili ziwe tulivu, na niwe na mtazamo chanya. Nishuguli, ninayoithamini sana, na ninayopendekeza kwa kila mtu kujaribu. Kwa sababu faidazake, huwa ziko ni nyingi kuliko hasara na hudumu kwa muda mrefu katika maisha ya mwanadamu. Sote, tujifunze kuogelea, tuwe na afya na tuwe salama iwapo hatari ya maji itaweza kutokea.

Wakati wa baridi kali, nafanya mambo mbalimbali ili kujilinda. Kuendelea na shugulizangu na kuhakikisha afya yangu inabaki salama. Baridi kali huweza kuathiri mwili, hisia na hata utendaji wa kazi ikiwa mtu hauchukui tahadhari zina zofaa. Kwa hiyo, ni muhimu kujua namna ya kuishi na kuendana na hali ya baridi. Nitafafanua kile ninachofanya wakati wabaridi kali na kwanini mambo hayo ni muhimu kwangu. Kwanza kabisa, najikinga kwa kuvaa mavazi mazito na yanayofaa hali ya hewa wakati wa baridi kali huvaa koti nzito sweta skafu soksi nene na wakati mwingine glovu au kofia. Mavazi haya husaidia kuhifadhi joto la mwili na kuzuia baridi kuingia moja kwa moja mwilini. Kuvaa mavazi yanayofaa, hunisaidia kuepuka magonjwa kama mafua na kikohozi. Pili, ninajitahidi kunywa maji na vinywaji moto, mara kwa mara. Chai ya moto, kahawa au maziwa ya moto, hunisaidia kuongeza joto la mwili na kunifanya nijisikie vizuri. Vinywaji hivi, hunipa nguvu na hunisaidia kupunguza athari za baridi kali. Mbali na hivyo, ninahakikisha na kunywa maji ya kutosha kwa sababu hata wakati wa baridi, mwili bado unahitaji maji. Jambo la tatu, ninabadilisha ratiba yangu ya shughuli ilikuendana na baridi. Wakati wa baridi kali, mimi hupunguza kutoka nje bila sababu ya msingi. Hasa nyakati za asubuhi na nyakati za usiku. Badala yake, ninapanga shughuli nyingi kufanyika ndani ya nyumba au ofisini ambapo kuna joto la kutosha. Hii hunisaidia kujilinda dhidi ya baridikali na magonjwa ya nayo ambatana nayo. Jambo la nne, ninazingatia lishe bora wakati wa baridi. Mmi hukula chakula chenye virutubisho, kama supu ya moto, mboga mboga, matunda na vyakula vyenye protini. Lishe bora, husaidia kuimarisha kinga ya mwili na kuupa mwili nguvu ya kupambana na baridi pia vyakula vya moto, hunifanya nijisikie joto na mwenye nguvu zaidi. Tano, ninaendelea kufanya mazoezi mepesi. Hata wakati wa baridi kali, ingawa baridi huweza kufanya mtu atamani kukaa bila hata kufanya chochote mazoezi husaidia kuongeza mzunguko wa damu na joto la mwili. Ninaweza kufanya mazoezi ya ndani ya nyumba kama kuunyosha mwili, kuruka kamba, au kufanya mazoezi rahisi ya viungo. Hii hunisaidia kubaki mwenye afya njema. Sita, ninajali sana usafi na afya yangu kwa ujumla. Wakati wa baridi magonjwa huenea kwa urahisi. Kwa hiyo, hunawa mikono mara kwa mara, kuepuka kukaa karibu sana na watu wagonjwa, na kupata mapumziko ya kutosha. Kulala vizuri hunisaidia mwili kujirekebisha na kupambana na athari za baridi. Kwa kumalizia, wakati wa baridi ambayo huwa nikali nafanya juhudi zote za kujikinga na kuendana na mazingira. Kuvaa mavazi mazito, kunywa vinywaji ambavyo ni vya moto, kula lishebora, kupanga shughuli vizuri, kufanya mazoezi ya ndani hapa na pale kama kuruka kamba, na kuzingatia afya kwa ujumla, hunisaidia kuishi salama na kwa utulivu mwingi wakati ambapo baridi imekuwa ni kali. Baridikali sikikwazo cha kuendelesha maisha, bali ni hali inahitaji maandalizi na tahathari ili kulinda afya ya mwili na kuwa na ustawi wa watu.

Kuna programu kadhaa za simu ninazozitumia kila siku. Kwa sababu simu imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha ya kila siku, programu hizi hunisaidia kuwasiliana, kupata taarifa, kupanga kazi na hata kujiburudisha. Ingawa mtu anaweza kutumia programu nyingi, kuna chache ambazo hutumika mara kwa mara kutokana na umuhimu wake. Nitazungumzia, baadhi ya programu ninazozitumia kila siku na ni kwa nini ni muhimu kwangu. Kwanza kabisa, programu ninayoitumia kila siku ni programu ya whatsApp. Hii ni programu ya mawasiliano inayoniwezesha kuwasiliana kwa urahisi na familia, marafiki na watu wa kazi. Kupitia WhatsApp, ninaweza kutuma na kupokea ujumbe, picha, sauti na hata kupiga simu au kufanya mazungumzo ya video. Programu hii hunisaidia kubaki karibu na watu muhimu katika maisha yangu bila kujali umbali. Pili, natumia sana programu ya simu ya kupiga na kupokea simu. Ambayo ni programu ya msingi kabisa kwenye simu. Ingawa kuna programu nyingi za mawasiliano mtandaoni, simu za kawaida, bado ni muhimu hasa kwa mawasiliano ya haraka au rasmi. Programu hii hunisaidia kuwasiliana na watu mbalimbali kwa wakati unaofaa. Programu ya tatu ambayo ninaitumia sana ni programu ya barua pepe kama vile. Gmail. Ni muongoni mwa ninaozitumia kila siku. Kupitia Gmail napokea taarifa muhimu za kazi, masomo na mambo mengine rasmi. Ninahakikisha naangalia barua pepe, angalau mara moja au mbili kwa siku. Ili nisiache ujumbe muhimu bila kujibiwa. Programu hii hunisaidia kuwa na mpangilio mzuri wa taarifa zangu. Programu ya nne ambayo ninaitumia ni programu za mitandao ya kijamii kama vile Facebook na Instagram. Programu hizi hunisaidia kupata habari za marafiki, familia na matukio mbalimbali duniani. Pia hutumika kama njia ya burudani na kujifunza mambo mapya. Hata hivyo, ninajitahidi kuzitumia kwa kiasi ili zisipoteze muda wangu mwingi. Programu ya tano ni programu ya Google Chrome au kivinjari kingine cha interneti. Ni muhimu sana kwangu. Kila siku hutumia kivinjari kutafuta taarifa, kusoma habari au kujifunza jambo jipya. Kivinjari hunipa ufikiaji wa maarifa mengi na hunisaidia kufanya maamuzi bora na kupata taarifa sahihi. Jambo lingine, natumia programu ya kalenda au kumbu kumbu. Programu hizi hunisaidia kupanga ratiba yangu, kumbukumbu za kazi muhimu na kuandika mawazo au mipango. Kwa kutumia kalenda naweza kujua ni nini nifanye kwa siku ambayo ni siku fulani na kuepuka kusahau majukumu ambayo ni muhimu. Hii huongeza ufanisi katika maisha ya kila siku. Mwisho kabisa natumia programu za burudani kama vile YouTube au muziki. Programu hizi hunisaidia kupumzika baada ya kazi au masomo. Kupitia programu ya YouTube naweza kujifunza pia, kwa kutazama zile video za elimu, video za burudani, na pia programu ya muziki hunipa utulivu wa akili, na kunifanya nijiskie vizuri wakati ambapo ninauskiza muziki niupendao. Kwa kumalizia, programu ninazotumia kila siku ni zile zinazowezesha kuwasiliana, kupanga maisha, kupata taarifa na kujiburudisha. WhatsAppu, simu, baruapepe, kivinjari cha interneti, kalenda na programu za burudani zote zina michango mikubwa katika maisha yangu ya kila siku.

Aina ya keki ninayoipenda zaidi ni keki ya chokoleti na ninaihusudu sana kwa ladha yake tamu, harufu yake nzuri na namna inavyofaa kwa hafla mbali mbali. Keki ni chakula kinachopendwa na watu wengi, hasa wakati wa sherehe kama siku ya kuzaliwa, sherehe za harusi na pia sikukuu. Ingawa kuna aina nyingi za keki, keki ya chokoleti imekuwa chaguo langu la kwanza kwa sababu kadhaa nitakazo zieleza kwa kina. Kwanza kabisa, ladha ya keki ya chokoleti ni ya kipekee sana. Chokoleti ina utamu wa kuvutia, unaocanganya raha na mshangao kwa ulimi. Keki ya chokoleti ikiwa imeandaliwa vizuri kwa ulaini, yenye unyenyevu, wakutosha na inayoyeuka mdomoni. Kila kipande hunijifanya nijisikie nimerithika na kufurahia wakati huo. Ladha yake haichoshi na hata unapokula zaidi ya kipande kimoja. La pili, harufu ya keki ya chokoleti ni ya kuvutia na ya kufurahisha. Wakati keki ya chokoleti inaokwa harafu yake huenea na kuwavutia watu wengi. Harufu hii huleta hisia za furaha na mara nyingi hunikumbusha nyakati nzuri kama sherehe za familia au siku maalum za kusherehekea mafanikio. Harafu nzuri huongeza hamu ya kula na kufanye keki ionekane ya kuvutia zaidi. Keki ya chokoleti inaweza kuandaliwa kwa mtindo mbali mbali. Kuna keki ya chokoleti laini, keki ya chokoleti yenye krimu, keki ya chokoleti yenye matunda, au hata keki ya chokoleti yenye karanga. Aina hizi zote hufanya keki ya chokoleti kuwa yenye kipekee na inayoweza kubadilishwa kulingana na ladha ya mtu. Hii inafanya niipende zaidi kwa sababu kila wakati unaweza kuipata kwa mtindo mpya. Keki ya chokleti inafaa kwa hafla nyingi tofauti. Iwe ni siku ya kuzaliwa, sherehe ya kuhitimu masomo, au mkutano wakifamilia. Keki ya chokleti huwa chaguo linalokubalika na watu wengi. Watoto na watu wazima wote huifurahia. Hivyo ni rahiai kuichagua bila kuogopa kuwakatisha tamaa wageni. Keki ya chokleti pia hunipa furaha na hisia chanya. Wakati mwingine, mtu anapokuwa na siku ngumu au amechoka, kula kipande cha keki ya chokleti kunaweza kuboresha hisia. Ingawa inapaswa kuliwa kwa kiasi, keki hii hutoa raha na hutumika kama zawadi ndogo ya kujifajiri au kusherehekea jambo fulani. Zaidi ya hayo, keki ya chokleti inaweza kuunganishwa na vinywaji mbali mbali. Vinywaji kama vile chai, kahawa, maziwa, soda, ama pia sharubati. Mchanganyiko huu, huongezq ladha na kufanya wakati wakula keki hii, uwe wa kufurahisha zaidi. Hii ni mojawapo ya sababu zinazonifanya nione keki ya chokleti kama chaguo bora zaidi wakati wa mapumziko au wageni wanapofika. Kwa kumalizia, aina ya keki ni ninayoipenda zaidi ni keki ya chokleti sababu ikiwa ladha yake ni tamu, harufu yake ni nzuri na ya kuvutia, tofauti wa mitindo yake wa kutengenezwa na furaha inayoniletea ninapo ila. Ingawa kuna keki nyingine kama vanila, matunda, au karoti, keki ya chokleti ina nafasi ya pekee moyoni mwangu. Ni keki inayowakilisha furaha, sherehe, na nyakati nzuri. Na ndio maana ninaipenda sana keki ya chokleti.

Mazingira ya kazi ninayoyapendelea ni yale yenye utulivu, heshima na ushirikiano. Kwa sababu mazingira mazuri ya kazi yana mchango mkubwa katika kuongeza ufanisi, motisha na kurithika kazini. Mazingira ya kazi hayaishii tu kwenye jengo au vifaa. Bali pia yanahusisha mahusiano kati ya wafanyakazi, mtindo wa uongozi na utamaduni wa kazi kwa ujumla. Nitazungumzia kwa kina aina ya mazingira ya kazi ninayopendelea na sababu zake. Kwanza kabisa, napendelea mazingira ya kazi yenye heshima na mawasiliano mazuri. Mahali pa kazi ambapo watu wanaheshimiana wanazungumza kwa ustaarabu na kusikilizana hujenga amani na mshikamano. Mawasiliano ya wazi hunisaidia kuelewa majukumu yangu vizuri na pia hutoa nafasi ya kuuliza maswali kutoa maoni bila hofu, mazingira haya hupunguza migogoro na kuongeza ufanisi wa kazi. Jambo la pili, napendelea mazingira ya kazi yenye ushirikiano wa timu kufanya kazi kwa timu huleta mawazo mapya, hugawanya majukumu na hufanya kazi kuwa rahisi zaidi. Napenda mazingira ambayo kila mtu anahisi kuwa sehemu ya timu na mchango wake unathaminiwa. Ushirikiano hujenga uaminifu na huongeza motisha ya kufanya kazi kwa bidii ili kufanikisha malengo ya pamoja. Tatu, napendelea mazingira ya kazi yaliyo na mpangilio mzuri wa nidhamu. Mahali pa kazi, penye mpangilio husaidia mtu kuzingatia kazi bila usumbufu usio wa lazima. Vifaa vinapokuwa mahali pake, ratiba inapoeleweka na majukumu yanapogawanywa vizuri, kazi hufanyika kwa ufanisi zaidi. Nidhamu kazini, hunifanya nijiskie salama na kuwa na mwelekeo mzuri wa kutekeleza majukumu yangu. Napendelea mazingira ya kazi yanayohamasisha kujifunza na maendeleo ya kitaaluma. Napenda kufanya kazi mahali ambapo, kuna fursa za kujifunza ujuzi mpya, kupata mafunzo na kukua kitaaluma. Mazingira yanayothamini maendeleo hunifanya nijiskie kuthaminiwa na kunipa motisha ya kuboresha utendaji wangu wa kila siku. Napendelea sana mazingira ya kazi, yenye uongozi mzuri na wenye haki. Kiongozi anayesikiliza wafanyakazi anatoa mwongozo na anahamasisha badala ya kuogopesha hujenga mazingira mazuri ya kazi. Uongozi wa haki hunifanya nijiskie kuaminiwa na kunipa ari ya kufanya kazi kwa bidii Mimi pia napendelea mazingira ya kazi yanayozingatia ustawi wa mfanyakazi. Hii ni pamoja na kuzingatia afya, usalama na uwiano kati ya kazi na maisha binafsi. Mahali pa kazi, panapojali ustawi ya wafanyakazi, huongeza kurithika kazini na hupunguza msongo wa mawazo. Hii hunifanya, nifanya kazi kwa furaha na pia kwa muda mrefu. Kwa kumalizia, mazingira ya kazi ambayo ninayapendelea sana. Ni mazingira yale yenye heshima, ushirikiano, mpangilio mzuri, mazingira yenye kujaa fursa za kujifunza, mazingira yenye uongozi mzuri na mazingira yanayozingatia ustawi wa mfanyikazi. Mazingira kama haya, hunisaidia kutumia uwezo wangu kikamilifu, kufurahia kazi yangu na kuchangia mafanikio ya taasisi. Ninamini kuwa, mazingira bora ya kazi, si faida kwa mfanyakazi pekee, bali pia kwa mwajiri wake, jamii na pia taasisi yenye kumuajiri mfanyakazi yule.

Ninahifathi data yangu katika maeneo mbalimbali, ili kuhakikisha usalama, upatikanaji, na uhakika wakutopotea kwa tarifa muhimu. Katika dunia ya sasa, teknolojia, data ni kitu cha thamani sana. Iwe ni ya kazi, masomo, au maisha binafsi. Kupoteza data, kunaweza kusababisha usumbufu mkubwa. Ndio maana, ninazingatia sana mahali na namna ya kuhifathi. Nitafafanua kwa kina mahali ambapo ninapohifathi data yangu na sababu za kufanya hivyo. Kwanza kabisa, ninahifathi data yangu kwenye simu yangu. Simu hutumika kila siku, hivyo ni rahizi kupata data kama picha, video, mawasiliano na badhi ya nyaraka. Hata ivyo ninahakikisha simu yangu inaneno siri au alama ya usalama hili kuzuia watu wengine kupata data bila ruhusa pia ninapanga faili zangu vizuri ili ziwe rahisi kupatikana. Jambo la pili, ninahifadi data kwenye kompyuta. Hii ni muhimu hasaa kwa data ya kazi au masomo. Kama nyaraka ripoti na faili kubwa kompiuta hunipa nafasi kubwa ya kuhifadhi na pi urahisi wa kuhariri faili. Ile kulinda data hii ninatumia neno siri la kufungua kompiuta na mara nyingine programu za usalama dhidi ya virusi. Jambo la tatu ninatumia hifathi ya mtandaoni kama Google Drive au huduma nyingine za kuhifadhi data mtandaoni. Hii ni njia salama na rahisi kwa sababu data inaweza kupatika na wakati wawote na kutoka mahali popote penye interneti. Hifadhi ya mtandaoni unisaidia pia endapo simu au komputa itaharibika au kupotea. Kwa sababu data yangu, bado itakuwa ipo salama mtandaoni na nitaweza kuipata wakati ambapo nitakuwa ninaitaka. La nne, ninahifadhi nakala ya data kwenye vifa vya nje kama vile flash disk au hard drive ya nje. Hii ni njia ya ziada ya kuhakikisha data haipotei. Vifa hivi ni muhimu hasa kwa kuhifadhi data kubwa au nyaraka muhimu sana. Inahifadhi mahali salama na ninahakikisha sivipotezi. Jambo lingine, ninahakikisha ninanakala zaidi ya moja ya data muhimu. Hii huiitwa backup. Kwa mfano, data muhimu inaweza kuwepo kwenye kompyuta, kwenye hifadhi ya mtandaoni na kwenye kifa cha nje. Njia hii, unipa uhakika mkubwa kwamba hata kama njia moja itashindwa, bado nitakua na data yangu mahali pengine. Pia ninazingatia usalama wa data yangu kwa kutumia nenosiri na tahadhari nyingine. Siweki data nyeti, mahali pa wazi, au kushiriki akaunti zangu na watu wengine. Pia, nina hakikisha ninatumia huduma zinazoaminika huifadhi data ilikuepuka wizi wa tarifa. Kwa kumalizea, nina hifadhi data yangu kwenye simu, kompyuta, hifadhi ya mtandaoni na vifa vya nje. Huku nikihakikisha kuna nakala za ziada na usalama wakutosha. Njia hii hunipa amani ya moyo na uhakika kwamba data yangu iko salama na itapatika na wakati wowote ambapo itakuwa inahitajika. Kuhifadhi data vizuri ni jambo muhimu sana katika maisha ya kisasa. Na kila mtu anapaswa kulipa uzito ambao unahistahili.

Nimepata mafanikio mbalimbali kazini na mafanikio hayo yamekua matokeo ya bidii nidhamu kujifunza kwa kuendelea na ushirikiano mzuri wa watu ninaofanya nao kazi. Mafanikio kazini hayapimwi tu kwa vio au mshahara, bali pia kwa ujuzi unaopatikana. Changamoto zinazo shindwa na mchango unaotolewa kwa taasisi au jamii. Nitazungumzia kwa kina mafanikio nilio yapata, kazini na umuhimu wake katika safari yangu ya kitaaluma. Kwanza kabisa, moja wapo ya mafanikio yangu makubwa kazini ni kuimarika kwa ujuzi na uwezo wangu wa kufanya kazi kwa ufanisi. Nilipoanza kufanya kazi kulikuwa na mambo mengi ambayo siku yajua vizuri. Lakini kupitia mazoezi, ushauri kutoka kwa wakubwa na pia kutoka kwa wenzangu, pamoja na kujifunza binafsi, nimeweza kuboresha utendaji wangu wa kazi. Leo, ninaweza wakutekeleza majukumu yangu kwa ujasiri zaidi na kwa makini. Pili, nimefanikiwa kujenga uwaminifu kazini. Wakuba wangu na wenzangu, wamekua wakiniamini, kunikabidi majukumu muhimu kwa sababu wanajua nitayatekeleza kwa wajibikaji, kuaminika ni mafanikio makubwa sana kazini. Kwa sababu huonyesha kuwa mtu ni mwaminifu, ni makini, na anajali matokeo ya kazi yake. Waminifu huu, umenipa nafasi ya kushiriki katika mamuzi na shuguli muhimu. Pia nimefanikiwa kuboresha mawasiliano na ushirikiano kazini. Kupiti uzeefu wa kazi, nimejifunza namna ya kuwasiliana kwa heshima, uwazi na ufanisi. Hili limechangia kupunguza migogoro, kuongeza ushirikiano wa timu na kuboresha mazingira ya kazi. Ushirikiano mzuri umesababisha kazi kukamilika kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa. Jambo lingine, nimefanikiwa kushinda changamoto mbali mbali kazini. Kumekua na nyakati ambazo, kazi ilikuwa ni nyingi, muda ulikuwa ni mchache, na kulikuwa na changamoto za kuitenda kazi. Hata hivyo, kwa kutumia mpangilio mzuri, uvumilivu na msaada wa timu, nimeweza kukabiliana na changamoto hizo na kuhakikisha malengo kuwa yanafikiwa. Kila changamoto niliyoshinda, imeniongeza uzoefu na kujiamini zaidi. Pea, nimefanikiwa kujifunza na kutumia teknolojia au mbinu mpya za kazi. Katika dunia ya sasa, kazi nyingi zinahitaji matumizi ya teknolojia. Nimejifunza kutumia zana na mifumo mbali mbali ambayo inatumika kurahisisha kazi, kuokoa muda na kuongeza ufanisi. Hili limenifanya mchango wangu kazini, uonekane na kudhaminiwa zaidi. Sita, mafanikio mengine ni kukuza nitamu na madili ya kazi. Kupitia kazi, nimejifunza muhimu wa kuwahi kazini, kueshimu taratibu na kufanya kazi kwa huwadilifu. Madili haya, yamenisaidia si kazini tu, bali pia katika maisha ya kila siku. Na yamenijenga, kuwa mtu anaye heshimika na kuaminika. Mwisho kabisa, nimefanikiwa kujijengea dira na malengoa ya badae. Kupitia mafanikio niliyapata kazini. Nimeweza kuelewa vizuri uwezo wangu, maeneo ninauhitaji kuboresha, na muelekeo ninautaka kuchukua katika taluma yangu. Hili, ni mafanikio muhimu sana kwa sababu hunisaidia kupanga maisha yangu ya kazi pia kwa busara nyingi. Kwa kumalizia, mafanikio niliyoyapata kazini ni pamoja na kuboresha ujuzi, kujenga waminifu, kuhimarisha mawasiliano, kushinda changamoto, kujifunza teknolojia mpya na kukuza madili ya kazi. Mafanikio haya yamenijenga kama mfanya kazi bora na yamenipa motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Ninaamini kwamba, kuendelea kujituma na kujifunza, nitapata mafanikio makubwa zaidi katika siku zijazo.

Ndiyo, naweka picha zangu mtandaoni. Lakini, ninafanya hivyo kwa umakini na kwa kuzingatia usalama na faraga yangu. Katika dunia ya sasa teknolojia na mitandao ya kijamii, kueka picha mtandaoni ni jambo la kawaida kwa watu wengi. Hata hivyo, ni muhimu kujua namna ya kutumia mitandao hii kwa busara ili kuepuka athari zisizo hitajika. Ni tazungumzia kwa kina kwa nini naweka picha zangu mtandaoni, jinsi ninavofanya hivyo na tahadhari ninazozichukua. Kwanza kabisa, naweka picha mtandaoni ili kushiriki kumbu kumbu na watu ninaowapenda. Picha, hunasa matukio muhimu kama sherehe, safari au mafanikio fulani maishani. Kwa kueka picha mtandaoni, ninaweza kushirikisha marafiki na familia matukio haya hata kama hatuko pamoja kimwili. Hii huimarisha mahusiano na huleta uhisia za ukaribu. Pili, mitandao ya kijamii hunipa nafasi ya kujieleza. Kupitia picha, ninaweza kuonyesha vipaji, shughuli ninazopenda au mambo yanayonivutia. Kwa mfano, picha zinaweza kuonyesha kazi niliofanya, mahali nilipotembelea au tukio nililoshiriki. Hii hunisaidia kujenga utambulisho wangu mtandaoni, kwa njia chanya. Hata hivyo, siweki picha ovyo ovyo bila kufikiria athari zake. Kabla ya kueka picha, huwa ninajitathmini na kujiuliza kama picha hiyo nisahihi, inaheshima na haiwezi kuniletea matatizo baadae. Ninaepuka kueka picha, zinazoweza kunithalilisha, kunitia hatarini au kuathiri sifa yangu. Jambo la tatu, nazingatia sana mipangilio ya faraga. Kwenye mitandao ya kijamii, huwa nachagua ni nani anayeweza kuona picha yangu, iwe ni marafiki pekee au kundi maalum la watu. Sipendi picha zangu zionekane kwa kila mtu bila mipaka hii hunisaidia kudhibiti taariza zangu, ubinafsi na kujilinda dhidi ya matumizi mabaya. Pia, naepuka kueka picha zinazo onyesha taarifa nyeti. Kama mahali nilipo kwa wakati halisi, nyaraka binafsi au vitu vinavyoweza kuhatarisha usalama wangu. Pia, hua naepuka kueka picha za watu wengine bila rithaa yao. Kwa sababu, naheshimu faraga yao kama ninavyo heshimu yangu. Jambo lingine, ninakumbuka kuwa picha zikishaekwa mtandaoni zinaweza kubaki kwa muda mrefu. Hata ukizifuta kuna uwezekano tayari zimesha hifadhiwa au kushirikiwa na wengine. Kwa sababu hiyo, mimi huwa makini sana na picha ninazo chagua kueka mtandaoni. Ninaweka picha ambazo, hata baada ya miaka mingi, sitaona aibu au kujilaumu kwa kuzishiriki. Zaidi ya hayo natumia mitandao ya kijamii kwa kiasi. Si lazima kila tukio la maisha yangu liwekwe mitandaoni. Baadhi ya mambo napenda kuyahifadhi binafsi au kuyashiriki ana kwa ana na watu wa karibu. Hii hunisaidia kudumisha uwiano mzuri kati ya maisha ya mtandaoni na maisha halisi. Kwa kumalizia, ndiyo, naweka picha zangu mtandaoni. Lakini kwa uangalifu mkubwa. Nafanya hivyo kwa lengo la kushiriki kumbu kumbu na kujieleza. Huku nikizingatia faraga, heshima na usalama wangu. Kueka picha mtandaoni kuna faida nyingi, lakini kuna hitaji busara na nidhamu. Nina amini kwamba matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii yanaweza kuwa chanya na yenye manufaa bila kuleta madhara katika maisha ya mtu.

Ndiyo, napenda kupika. Na ninaiona kupika kama shughuli muhimu na ya kufurahisha katika maisha ya kila siku. Kupika si tu kuhusu kuandaa chakula, bali pia ni njia ya kujitunza, kuonyesha ubunifu na kuwaletea watu wengine furaha. Nitazungumzia kwa kina kwanini napenda kupika. Ninachofurahia zaidi na umuhimu wake katika maisha yangu. Kwanza kabisa, kupika hunipa furaha na utulivu wa akili. Wakati ninapopika, hujisikia nimetulia na nikiwa makini na kile ninachokifanya. Harufu ya chakula kinapopikwa, sauti ya kukaanga na mchakato wa kuandaa chakula, hunifanya nisahau msongo wa mawazo, wa kazi na wa masomo. Kupika huwa kama tiba ya akili kwangu. La pili, napenda kupika kwa sababu hunipa uhuru wa kuchagua chakula chenye afya. Ninapopika nyumbani, nina uhakika wa viungo ninavyotumia, kiwango cha mafuta, chumvi na sukari. Hii hunisaidia kula chakula bora, kinachochangia afya njema. Kupika hunipa nafasi ya kujaribu mapishi yenye lishe bora na kuepuka vyakula visivyo na manufaa kwa mwili. Kupika hunipa nafasi ya kuonyesha ubunifu wangu. Kuna aina nyingi za vyakula na mapishi tofauti. Ninapenda kujaribu mapishi mapya. Kubadilisha viungo au kuongeza ladha mpya kulingana na mapendeleo yangu. Ujaribio huu hunifanya nijifunze zaidi na kunipa ari ya kuendelea kupika kwa furaha. Nne, napata furaha kubwa ninapowapikia wengine. Kuandaa chakula kwa mafamilia, marafiki na wageni, hunipa hisia ya kuridhika ninapowaona wakifurahia chakula nilichopika nahisi fahari na furaha nyingi moyoni mwangu. Kupika huwa njia ya kuonyesha upendo, ukarimu na kujali wengine. Jambo lingine kupika hunifundisha uvumilivu na nidhamu. Mapishi mengine yanahitaji muda, umakini na kufuata hatua kwa usahihi. Kupitia kupika nimejifunza kuwa mvumilivu na makini ili kupata matokeo mazuri. Ujuzi huu hunisaidia hata katika mambo mengine ya maisha. Zaidi ya hayo, kupika ni ujuzi muhimu wa maisha. Kila mtu anahitaji kula, hivyo kujua kupika humsaidia mtu kujitegemea. Kupika hunisaidia kuokoa pesa, kwa sababu si lazima nile nje kila mara. Pia kupika hunipa uhuru wa kuandaa chakula wakati wowote ninapokihitaji. Kwa kumalizia, ndiyo, mimi ni mtu ambaye anapenda kupika sana. Kwa sababu hii, kupika huwa inanipa furaha, afya bora ninapokula chakula kilichoandaliwa vizuri, kupika huwa pia huboresha ubunifu wangu, na pia kupika hunipa nafasi ya kuwafurahisha familia, marafiki, na wenzangu wakati wanakula chakula changu. Kupika ni zaidi ya kuandaa chakula. Kupika huwa ni sanaa, inatumia ujuzi na pia ni sehemu muhimu katika maisha ya mwanadamu. Ninaamini kwamba mtu yeyote anayejifunza kupika huongeza thamani yake katika maisha. Na pia kupika husaidia mtu kujijengea msingi mzuri wa kujitunza kiafya na kuishi vizuri katika maisha na awe mwenye afya bora.

Napanga kazi zangu kwa umakini na kwa kutumia mbinu mbalimbali. Kwa sababu kupanga kazi hunisaidia kutumia muda vizuri kupunguza msongo wa mawazo na kufanikisha malengo yangu kwa ufanisi. Bila mpangilio nzuri, kazi zinaweza kuwa nyingi na zenye kuchanganya. Lakini kwa mipango sahihi, kila jambo linaweza kufanyika kwa wakati wake. Nitaeleza kwa kina, jinsi ninavyopanga kazi zangu. Kwanza kabisa, mimi huanza kwa kutambua kazi zote ninazopawa kuzifanya. Ninapokabiliwa na majukumu mengi kuwa naandika orodha ya kazi zote. Iwe ni za kazini, masomo, au maisha binafsi. Kuandika, hunisaidia kuona kwa uwazi kile kinachohitajika kufanywa badala ya kukibeba kichwani. Jambo linaloweza kusababisha kusahau au kuchanganyikiwa. Pili, kupanga kazi kwa kuzipa vipaumbele. Si kazi zote zina umuhimu sawa. Kuna kazi za dharura, muhimu na zile zinazoweza kusubiri. Hivyo, huanza na kazi zilizo muhimu zaidi au zenye muda mfupi wa kukamilika. Njia hii hunisaidia kuepuka kufanya kazi zisizo za lazima kwanza na kuchelewesha zile muhimu. Tatu, hugawanya kazi kubwa kuwa sehemu ndogo ndogo. Kazi kubwa inaeza kuonekana ngumu na ya kuchosha, lakini ninapoigawanya katika hatua ndogo ndogo, huwa rahisi kuifanya, kwa mfano, badala ya kusema, fanya ripoti nagawanya kuwa, kukusanya taarifa, kuandika rasimu, kuhariri, na kuwasilisha. Hii hunifanya nijisikie ninaenda hatua kwa hatua. Jambo lingine, hutumia ratiba au kalenda kupanga muda. Ninapenda kutumia ratiba ya kila siku au ya wiki kuonyesha ni kazi gani nitafanya na saa gani. Hii hunisaidia kutumia muda kwa nidhamu na kuepuka kupoteza muda bila mpango. Pia ratiba hunisaidia kuhakikisha kuwa napata muda wa kupumzika na muda wa kujitunza. Mimi hujipangia muda wa mapumziko. Ninajua kuwa kufanya kazi bila kupumzika huwa unapunguza ufanisi. Ndio maana ninapanga mapumziko mafupi kati ya kazi. Mapumziko hunisaidia kurejesha nguvu kuimarisha umakini na kuepuka kuchoka kupita kiasi. Mimi pia huweka malengo ya kila siku na malengo ya muda mrefu. Kila siku, mimi hujitahidi kukamilisha malengo madogo ambayo huuchangia kufanikisha malengo makubwa ya muda mrefu. Malengo, hunipa mwelekeo na motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Zaidi ya hayo, mimi hujitathmini mwishoni wa siku au mwishoni wa wiki. Mimi hujuliza. Kama nimekamilisha kazi nilizopanga na pia kama kuna mambo niliyohitaji kurekebisha kwa kazi ambazo tayari nimezitekeleza. Kujitathmini, hunisaidia kujifunza kutokana na makosa ambayo nimeyatenda kazini na pia kupanga vizuri zaidi kazi ambazo nitazifanya siku zijazo. Kwa kumalizia ninapanga kazi zangu kwa kuziandika orodha kuweka kipaumbele kwenye kazi kugawanya kazi zangu kutumia ratiba kupanga siku, na pia kujipangia muda wa kupumzika wakati ambao ninaendelea na kazi. Njia hizi, hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kupunguza msongo wa mawazo, na kufikia malengo yangu ya siku na malengo ambayo nimeyaweka ya muda mrefu. Kupanga kazi, si tu jambo la hiari. Bali, ni msingi muhimu wa mafanikio katika maisha ya kila siku, katika kazi, na pia katika kuboresha utendaji kazi wa jamii.

Wakati wa juakali, napenda kufanya shughuli zinazo niweka salama, nikiwa mtulivu na nikifurahia mazingira bila kuathiri afya yangu. Jua kali linaweza kuwa changamoto lakini pia linaweza kuwa fursa za kufanya mambo ya kufurahisha endapo mtu atachukua tahadhari zinazofaa. Nitafafanua kwa kina, ninachopenda kufanya wakati wa juakali na sababu zake. Kwanza kabisa, napenda kukaa sehemu zenye kivuli na hewa ya kutosha. Wakati jua linapokuwa kali, huwa na jitahidi kuepuka kukaa moja kwa moja, chini ya jua kwa muda mrefu. Ninapenda kukaa ndani ya nyumba, chini ya mti, au sehemu zenye paa, ambako kuna baridi kiasi. Halihii, hunisaidia kujisikia vizuri na kuepuka uchovu au madhara ya jua kali. Pili, napenda kunywa maji mengi na vinywaji vya baridi. Juakali husababisha mwili kupoteza maji haraka kwa kupitia jasho. Hivyo, kunywa maji ya kutosha, hunisaidea kubaki na nguvu na kuepuka upungufu wa maji mwilini. Wakati mwingine, napenda kunyo wa juisi za matunda au maji ya baridi. Jambo linaloongeza furaha na afya mwilini. Tatu, napendelea kufanya shughuli za nje asubuhi mapema au wakati wajioni. Kipindi cha juakali, hasa mchana, huwa siepuki jua moja kwa moja. Badala yake, kufanya shughuli kama matembezi, mazoezi mepesi, au kazi za nje asubuhi au jioni wakati jua sikali sana. Hii hunisaidia kufurahia mazingira bila kuathiri afya yangu. Napenda kupumzika na kufanya shughuli za ndani. Wakati wajua kali, napenda kusoma vitabu, kuangalia vipindi vya televisheni, au kufanya kazi zangu za ndani ya nyumba. Shughuli hizi, huofanya nibaki natija bila kuhisi kero ya joto kali. Wakati mwingine, napenda kuoga au kuogelea ili kupunguza joto lamwili. Kuoga maji ya baridi au kuogelea, kuna leta hisia ya kuburudisha na kupunguza uchovu. Unaosababishwa na jua kali. Hii ni njia nzuri ya kujituliza na kurejesha nguvu mwilini. Zaidi ya hayo napenda kuvaa mavazi mepesi na yanarohuhusu hewa kupitia kwenye mwili. Mavazi sahihi hunisaidia kukabiliana na joto kali na kufanya shuguli zangu kuwa zaraha zaidi. Pia, mimi hujitahidi kuvaa kofia au kutumia miamvuli wakati inapobidi ili kujikunga na miale ya jua kali. Kwa kumalizia, wakati wajua kali, napendelea sana kupumzika, pia napenda kujikinga na jua kupitia kutumia sunscreen au miavuli. Wakati wa jua pia huwa nanywa maji mengi ili kuzuia mwili isiishiwe na maji. Na mimi pia hua nafanya shughuli kwa wakati unaofaa ambao ni asubuhi mapema ama jioni ili kuzuia kuchomeka kwa juakali mchana. Njia hizi, hunisaidia kulinda afya yangu, huku nikiendelea kufurahia siku zenye jua. Juakali, linaweza kuwa na changamoto nyingi sana. Kwa mtu binafsi na pia kwa jamii kwa ujumla kwa sababu kazi kama kuenda shambani zinashindika na wakati jua ni nyingi sana. Lakini kwa maandalizi na tahadhari pia juakali linaweza kuvumilika na hata kwanjia zi ingine pia linaweza tumika kufanya viongozi na vitendo vya furaha kama kuogelea.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa matazamo chanya na kwa moyo wazi. Kwa sababu, naamini maoni ni sehemu muhimu ya kujifunza, kukua na kuboresha utendaji wangu katika kazi na katika maisha kwa jumla. Ingawa siki ila maoni hua rahizi kuyapokea, nimejifunza kuyachukulia kama fursa ya maendeleo. Nitaeleza kwa kina, jinsi ninavyopokea na kushugulikia maoni kutoka kwa wengine. Kwanza kabisa, mimi hujitahidi kusikiliza kwa makini bila kukatiza. Mtu anaponipa maoni huwacha kufanya mambo mengine na kumwelekezea umakini wangu wote. Kusikiliza kwa makini, hunisaidia kuelewa ujumbe kamili na kuepuka kutoa majibu ya haraka ya nayotokana na hisia badala ya ufahamu. Hata kama maoni ni ya kukosoa, usikiliza kwanza kabla ya kujibu. Pili, hujitahidi kutulia na kuthibiti hisia zangu. Wakati mwingine, maoni yanaweza kuumiza au kunifanya nijisikia nimekoselewa. Lakini, hujikumbusha kuwa lengola maoni maranyingi ni kusaidia na wala siku dharau. Kwa kudhibiti hisia, ninaweza kuyapokea maoni kwa busara na kuyachambua kwa kilitimamu. Tatu, huuliza maswali ili kupata ufafanuzi. Kama sijaelewa vizuri maoni niliopewa, mimi huuliza kwa eshima ili kufahamu kilicho kusudiwa. Kuliza maswali, hunisaidia kupata mifano halisi au mapendekezo ya kuboresha. Badala ya kubaki na dhana ambazo haziko uwazi. Lanne, utofautisha kati ya mauni ya kujenga na yale yasio na msingi. Maoni ya kujenga hua na lengo la kusaidia kuboresha jambo flani. Huku maoni mengine yanaweza kutokana na hisia binafsi au kutoelewana. Ninayachambua maoni kwa makini na kuchukua yale yenye manufaa kwangu. Bila kuruhusu yale ya siya lazima kunivunja moyo wangu. Mimi huchukua hatua kulingana na maoni yenye maana. Kupokea maoni pekee huwa haitoshi. Ni muhimu kuyatumia kama ni ya maana. Ninapopata maoni ya kunisaidia kwenye kuboresha kazi yangu au tabia fulani, mimi hujitahidi kufanya mabadiliko yanayo hitajika na hatua hizi unisaidia kukua kitaaluma na pia kama mbinafsi. Mimi hushukuru wanaonipa maoni. Hata kama maoni si rahisi kuyapokea, mimi huonyesha shukrani kwa sababu mtu amechukua muda wake kunisaidia kuwana mambo kwa mtazamo tofauti. Kushukuru, himarisha mahusiano na kuhimiza mawasilano ya wazi. Zaidi ya hayo mimi hujitathmini binafsi baada ya kupokea maoni ya mtu. Mimi hujuliza kama maoni hayo yana ukweli ni kwa kiasigani ninaweza kuboresha na ni hatuazipi nitazichukua mbele. Kujitathmini, hunisaidia kujenga nidhamu na wajibika jikazini na pia kama mtu binafsi. Kwa kumalizia, ninapokea maoni kutoka kwa wengine, kwa kuwasikiliza, hua ninawasikiliza kwa makini sana. Kwa kudhuibiti hisia zangu kabla ya kujibu mtu ambaye ananipa maoni yake huwa ninauliza maswali ili kuelewa vizuri maoni yao ya nahusu nini na ambavyo ya naweza kunisaidia. Mimi huchambua maoni ambayo nimepewa kwa busara na mwishoe huchukua maoni ambayo ni ya maana kama hatua ya kujiboresha. Maoni ni zawadi. Hata kama wakati mwingine huja yakiwa magumu kupitia maoni nimejifunza kuwa mtu bora zaidi mwenye uwezo wa kujirekebisha na kukua katika nyanja mbalimbali za maisha.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni chai. Kwa sababu hunipa nguvu, utulivu na mwanzo mzuri wa siku. Kunywa chai ya asubuhi umekua sehemu ya ratiba yangu ya kila siku. Na nina iona kama kwa muda wa kujitayarisha kimwili kiakili kabla ya kwanza shuguli za siku. Nitaeleza kwa kina kwanini napendelea chai na umuhimu wake kwangu. Kwanza kabisa, chai hunisaidia kuamka na kupata nguvu. Asubuhi, mwili huwa bado umechoka, baada ya usingizi wa usiku. Hivyo, kinywaji chenye joto kama chai, hunisaidia kuamsha mwili taratibu. Joto la chai, hufanya nijisikie nikiwa tayari kuanza siku kwa ari na umakini. Pili, napenda ladha na harufu ya chai. Harufu ya chai, inaponukia asubuhi, hunipa hisia ya faraja na furaha nyingi. Ladha yake, iwe ni chai ya maziwa, chai ya tangawizi, au chai ya limau, hunifanya nijisikie nimerithika. Kunywa chai hunipa wakati utulivu kabla ya shughuli nyingi za siku. Chai, hunisaidia kutuliza mawazo na kupanga siku yangu. Wakati ninapo kunywa chai, mimi hutumia muda huo kufikiria mipango ya siku. Kazi nitakazo zifanya na malengo ninayotaka kuyatimiza siku hiyo. Huo ni muda mfupi, lakini ni muhimu wa kujitafakari na kujiandaa kitakili. Chai ina manufaa ya kiafya. Baadhi ya chai, hasa chai ya mitishamba husaidia mmengenyo wa chakula. Pia hupunguza msongo wa mawazo na huimarisha afya ya mwili. Hata chai ya kawaida, ikinywewa kwa kiasi, inaweza kuwa sehemu ya maisha yenye afya bora. Kunywa chai asubuhi, ni sehemu ya umatamaduni na mazoea ya familia pamoja na jamii kwa ujumla. Katika jamii nyingi, chai ni kinywaji kinachowaunganisha watu wote masaa ya asubuhi. Kunywa chai kwa pamoja na familia au nikiwa peke yangu hunipa hisia ya ukaribu na utulivu wa nyumbani. Hata hivyo, wakati mwingine, mimi hubadilisha na kunywa vinywaji vingine kama kahawa nyepesi. Chai ya kahawa inatokana na mti wa mkahawia. Pia mimi hua nanywa maziwa moto, yanaeza kuwa aitha ni maziwa ya mbuzi au maziwa ya ngombe. Mimi pia hunywa maji ya vuguvugu na limau wakati ninaamka. Pia huwa inalingana na hali ya mwili wangu au upatikanaji lakini kwa ujumla, chai ndio chaguo langu kuu la kuamkia kama kiamsha kinywa wakati wa asubui. Kwa kumalizia, kinywaji ninachokipenda sana. Huwa na kinywa wakati mwingi asubuhi karibia kila siku ya mwaka. Huwa ni chai ya asubui napendelea sana kunywa chai ya maziwa. Kwa sababu chai hunipa nguvu utulivu na pia chai hua ina ladha nzuri sana kunywa chai huwa mwanzo mzuri sana wa siku. Wakati ambao mtu anakunywa chai unaweza ukatumia muda huo kujirahisishia mwendo wako wa siku kwa kupanga ratiba zako. Chai ni kinywaji rahisi lakini chenye maana kubwa katika maisha yangu ya kila siku. Chai hunisaidia kuanza siku nikiwa na mtazamo chanya na pamoja nikiwa tayari kukabiliana na majukumu yangu ya siku nzima.

Nafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kuzingatia mawasiliano mazuri, heshima na wajibikaji wa pamoja. Kwa sababu ninaamini, ushirikiano ndiyo msingi wa mafanikio katika kazi nyingi. Kufanya kazi na watu wengine, hunipa nafasi ya kujifunza, kubadilishana mawazo na kufanikisha malengo kwa ufanisi. Kuliko kufanya kazi peke yangu. Nitaeleza kwa kina jinsi ninayo tekeleza kazi ya ushirikiano. Kwanza kabisa, huanza kwa kujenga mawasiliano ya wazi na ya heshima. Ninapofanya kazi na wengine, huhakikisha kuwa ninawasiliana kwa wazi kuhusu malengo, majukumu na matarajio. Ninasikiliza mawazo ya wengine kwa makini na kutoa maoni yangu kwa heshima. Mawasiliano mazuri husaidia kuepuka migongano na kuchanganyikiwa. Pili, hutambua na kuheshimu tofauti za watu. Kila mtu ana mtazamo uzoefu na uwezo wake. Ninapofanya kazi ya ushirikiano, hujitahidi kuelewa nguvu na udhaifu ya kila mshirika. Kuheshimu tofauti hunisaidia kutumia vipaji vya kila mtu ipasavyo na ukimarisha umoja wa timu. Mimi huwajibika katika majukumu niliyokabithiwa. Katika kazi ya pamoja, ninahakikisha nafanya sehemu yangu kwa wakati na kwa ubora unaohitajika. Uwajibikaji hunijengea uaminifu kwa wenzangu na huimarisha mshikamano wa timu najua kuwa kuchewa au kutekeleza wajibu wangu ku aweza kuathiri kazi ya wengine. Mimi huwa tayari kusaidia na kushirikiana na wenzangu. Ninapomaliza kazi zangu mapema au ninapo ona mwenzangu wanahitaji msaada huwa tayari kusaidia pale inapowezekana. Kusaidiana hujenga roho ya umoja na hufanya kazi iwe rahisi na yenye mafanikio zaidi mimi hukubali na kushughulikia migongano kwa busara katika kazi ya ushirikiano migongano inaweza kutokea kutokana na tofauti za maoni ninapo kutana na hali kama hiyo mimi hujitahidi kutulia kusikiliza pande zote na kutafuta suluhisho linalo wafaa wote. Kuepuka migogoro au kushughulikia kwa hasira kunaweza kudhoofisha ushirikiano. Jambo lingine mimi hukubali maoni na mapendekeo ya wengine. Ninathamini maoni ya wenzangu kwa sababu hunisaidia kuona mambo kwa mtazamo mpana zaidi. Kupokea na kutumia maoni, huongeza ubora wa kazi na pia huimarisha mahusiano kazini. Zaidi ya hayo, mimi husherehekea mafanikio ya pamoja. Ninapo ona timu imefanikiwa mimi hutambua mchango wa kila mtu na kusherehekea mafanikio hayo kama ya pamoja na wala si ya mtu mmoja. Hii huongeza motisha na mshikamano miongozi mwa wanatimu. Kwa kumalizia, nafanya kazi ya ushirikiano kwa kuwasiliana vizuri na wenzangu ambao ninafanya nao kazi. Kuheshimu tofauti zetu za maoni pamoja nao nao naofanya kazi na wao. Huwa na wajibika kwa kazi zangu na pia husaidiana na wenzangu ambapo mtu anakwama ili tuweze kufanya kazi kwa pamoja. Kushughulikia migongano kwa busara husaidia kutatua matatizo kwa wakati ili kuendelea vizuri na kazi na kuimarisha ustawi. Pia na thamini mchango wa kila mmoja. Ushirikiano, hunifanya nifanya kazi kwa ufanisi zaidi na hunisaidia kujenga mahusiano mazuri kazini. Kupitia kazi ya pamoja, nina amini malengo makubwa yanaweza kufikiwa kwa urahisi na mafanikio yanaweza kuwa endelevu.

Chumba changu cha kulala ni sehemu muhimu sana katika maisha yangu. Kwa sababu, ndipo ninapopumzika, kufikiria na kurejisha nguvu baada ya siku ndefu. Ni mahali ni napojisikia salama na huru kuwa mimi mwenyewe. Kwa kuzingatia maelekeza uliotowa, nitaelezea chumba changu kwa kina. Kwanza kabisa, chumba changu cha kulala siki kubwa sana wala si kidogo kupita kiasi. Nicha ukubwa wa wastani. Kiasi kwamba, kinatosha kuwa na kitanda, kabati languo, meza ndogo na nafasi ya kutembea kwa urahisi. Ukubwa huu, unifanya nijisikie nipo huru bila kuhisi kubanwa, lakini pia unifanya nijisikia karibu na chumba changu kama sehemu ya faraja. Pili, kuta za chumba changu zina rangi tulivu, kama vile rangi ya krimu au bluu hafifu. Rangi hizi, hunipa utulivu wa akili na hunisaidia kupumzika kwa urahisi. Sipendi rangi kali sana, chumbani, kwa sababu zinaweza kusababisha msisimko usio hitajika. Rangi ya kuta, ufanya chumba kionekane safi, angavu na cha kuvutia. Tatu, kitanda changu, nicho kubwa unaonitosha vizuri na nicha kustarehesha sana. Kina godoro laini, lakini ilisilo laini kupita kiasi. Jambo linalo nisaidia kupata usingizi mzuri. Nikiwa kitandani, nahisi mwili wangu umepumzika vizuri. Pia upenda kueka mashuka safi na mito ya kutosha, kwa sababu vinachangia faraja na usingizi mzuri. Kitanda changu, ndicho kitu kinachonifanya, nipende sana kulala na kupumzika. La nne, kutoka dirisha ni mwa chumba changu, ninaweza kuona mazingira ya anje kama miti, majengo ya jirani, au anga lawazi. Asubuhi, mwanga wa jua huingia taratibu na kuifanya chumba kuwa na mwangaza asili. Jioni, napenda kutazama anga au kusikiliza sauti za nje. Jambo linalo nifanya nijisikie mtulivu na karibu na mazingira yanayonizunguka. La tano, kitu ninachokipenda zaidi chumbani ni hali ya utulivu na faraja ninawipatika na humu. Hasa kitanda changu na mpangilio wa chumba kwa jumla. Ninakokuwa chumbani mwangu na hisi msongo wa mawazo unapungua. Pia napenda jinsi chumba changu, kilivyo pangwa kwa usafi na mpangilio mzuri. Kwa sababu hii, unisaidia kuwa na mawazo yaliopangika. Kwa kumalizia, chumba changu chakulala ni sehemu ni nayoithamini sana. Kwa sababu hii ni sehemu ambayo inanipa faraja, sehemu ambayo inaniletea utulivu, na sehemu pia ambayo inanipa nafasi ya kupumzika kimwili pamoje na kiakili. Ukubwa wa chumba changu huwa ni ukubwa wa wastani. Rangi zilizo kwenye kuta za chumba changu ni rangi tulivu, zisizo leta msisi muko ambayo hauna maana. Kitanda changu ni chawastani na chinye kustarehesha sana. Mandhari ninayoyaona dirishani mwangu ni majirani, majumba na pia angawazi. Na vitu ninavyovipenda andani yake, vyote kwa pamoja ufanya chumba changu kuwa mahali pazuri na pakupumzika na kujirejesha bada ya siku ndefu ya kazi na uchovu mwingi.

Kumbukumbu nzuri nilio nayo kutoka utotoni ni nyakati nilizotumia na familia yangu. Hasa wakati wa michezo na sherehe ndogo ndogo za nyumbani kwa sababu ndizo, zilizo nijenga kimaadili na kunipa furaha ya kweli. Kumbukumbu hizi, bado unipa tabasamu ninapo zikumbuka. Na hunifanya nithamini sana upendo wa familia na maisha ya utotoni kwa jumla. Kwanza kabisa nakumbuka sana michezo niliocheza na marafiki wa mtaani. Tulicheza michezo mbalimbali kama kuruka kamba, michezo ya mipira, kombolela na michezo ya kukimbizana bila kuchoka. Hatukuitaji vifaa vya garama kubwa. Furaha yetu ilitokana na kuwa pamoja na kucheka. Michezo hii ilinifundisha ushirikiano, uvumilivu na jinsi ya kushinda au kushindwa kwa amani. Pili, nakumbuka muda wa jioni nilipokuwa nikikaa na familia yangu. Baada ya shuguli za siku, tulikaa pamoja tukizungumza, tukicheka na kusikiliza hadithi kutoka kwa wazazi na watu wengine wazima. Hadithi hizo zilikuwa za kufurahisha na zenye mafunzo mengi na zilinisaidia kuelewa maadili kama heshima, uaminifu na bidii. Muda huo wa pamoja uliimarisha uhusiano wetu kama familia. Jambo la tatu, nakumbuka sana sherehe ndogo ndogo za kifamilia kama siku za kuzaliwa au sikukuu. Ingawa hazikuwa za kifahari, zilijaa furaha na upendo, kulikuwa na chakula cha pamoja, muziki na vicheko. Kilichokuwa muhimu zaidi si ukubwa wa sherehe bali uwepo wa watu waliopendana na kushirikiana kuja kwa pamoja. Nakumbuka nyakati za likizo, hasa tulipokuwa tukitembelea ndugu au kwenda maeneo ya kijijini, huko tulijifunza mambo mapya kama kusaidia kazi ndogondogo za nyumbani. Kufuga wanyama na pia kulima likizo hizi zilinipa nafasi ya kujifunza uwajibikaji na kuthamini kazi huku nikufurahia uhuru wa utoto. Kumbukumbu za shule awali pia zina mizanipa furaha ya kipekee. Nakumbuka walimu waliokua wavumilivu na waliotutia moyo. Kupitia shule nilijifunza kusoma, kuandika na kushirikiana na watoto wengine. Furaha ya kupata kitu kipya au kupongezwa na wenzangu wakati ambao nimefanya vizuri, bado ikuwa akilini mwangu na huwa ninafurahia sana. Zaidi ya yote, kilichofanya kumbukumbu za utotoni kuwa nzuri ni hali ya kutokua na wasiwasi mkubwa. Wakati huo, maisha yalionekana rahisi sana. Tulikuwa na uhuru mwingi wa kucheza, tulikuwa tunaota ndoto kubwa, na ambazo tungependa kuzitimiza tungekua wakati ambapo tutakua watu wazima, na pia tuliishi bila hofu nyingi. Hali hio ya amani na furaha imenifundisha kuthamini mambo madogo maishani. Kwa kumalizia, kumbu kungu nzuri ambazo nikonazo kutoko utotoni mwangu ni nyakati za furaha ambazo nilishiriki na familia, marafiki na jamii yangu. Michezo ya utotoni, hadithi za jioni na sherehe ndogo ambazo tulizifanya.